Kinacho nifanya kufurahi sana ni pale ninapo tenda jambo ambalo ningumu zaidi na lakutia changamoto kisha nika faulu. Jambo hilo hunifanya kuhisi kuwa ninauwezo wakutimiza kila jambo.

Ratibayangu ya jioni huwanzia mide ya sakumi na moja jioni. Wakati huo, huwa ni merejea kutoka kazini na baada ya kuoga na kupata chai cha jioni, basi mimi huketi kwenye kochi na kutazama runinga. Vile vile, mida hiyo huwa ni wakati wakupatia binti yangu na hata mkewangu na fasibora. Basi tunaketi pamoja na kuzungumza, kucheza na kufraia pamoja.

Kile ninacho penda kufanya na familia yangu, haswa ni kucheza mziki. Mke wangu ni mchezaaji hodari wa mziki haswa yeye hupenda kusakatarumba. Mimi vile vile hupenda kusakatarumba. Basi hapo pia tumefunza binti yetu bela ambaye ni mtoto mchangamufu. Na kwa pamoja, jioni ninaporejia nyumbani baada ya kufanya yale yote ninaopaswa kufanya, basi sisi huketi na kuanza kufanya maandalizi ya ngoma tutakazo sakata na basi tunaanza kusakata ngoma kwa pamoja.

Ninasaidia jami yangu kwanjia nyingi zaidi. Kwa mfano, mimi ninapenda kupika. Basi kwa pamoja, uwa tunapika kule jikoni. Vile vile mke wangu anapotaka usaidizi na kazi zake basi mimi huwepo pale kumsaidia. Binti yangu anapotaka usaidizi kutokana na kazi yake ya shule vile vile mimi huwepo pale kumsaidia.

Ahaa, wakati wafuraha, mimi hufurahia kwa kufanya mambo mengi sana. Kwa mfano, mimi huruka-ruka na kupiga vigelegele na shangwe. Wakati mwingine, ninapokuwa na jambo linalo stahili kusheherekewa, basi mimi huwalika marafiki kwangu nyumbani, tunasheherikea na kufurahi kwa pamoja.

Tundalangu la kupendezwa huwa ni chungwa. Chungwa ni tunda ambalo ni tamu ajabu. Vile vile tunda linamaji tele. Ninapenda kununua chungwa sokoni na pia mimi huwa nimepanda miti nyingi za machungwa kule kwangu nyumbani.

Ndiyo, mimi huwa nina soma gazeti kila asubui. Nia na madhumuni ya kusoma gazeti ni kuweza kufahamu yanao endelea katika nchi yangu na pia ya nao endelea katika nchi za ugaibuni.

Ndiyo, huwa ninagawanya taka zangu. Kuna zile taka ambazo huwa zinaoza kwa haraka, hivyo zinafaa zaidi kwa kutengeneza mbolea. Kuna zile pia ambazo huwa haziozi kwa haraka, huwa nazitia pembeni na kisha kuzitupa ipasavyo.

Ndio, mimi ni mtu ambaye ni mwaminifu sana kwa Mungu. Hivyo basi kila jumapili ninapoenda kanisani, mimi hutoa sadaka na michango mbali mbali ambazo zinasaidia katika ujenzi wa kanisa na pia kuwasaidia wale ambao wanahitaji kusaidiwa kanisani.

Jinsi ninaoshughulikia udhaifu wangu kazini. Mwanzo, mimi hukiri pale ninapogundua ya kwamba nina udhaifu fulani. Baada, kukiri kwamba nina udhaifu, basi mimi hutafuta msaada kwa wafanyikazi wenzangu. Msaada huo ninapopewa, basi mimi hua na shukrani tele.

Mimi hununua vitu katika duka kuu zinazopatikana mjini. Duka kuu hizi huwa zimebeba takriban kila kitu ambacho ninaweza nikahitaji. Basi hapo ninaweza nikanunua viatu, mavazi, vyakula na hata vyombo vya kielektroniki.

Mimi hupenda kununua mavazi sana sana. Ninapoingia katika duka kuu, Mimi hutazama ni vazi lipi linalopendeza zaidi na litanigharimu nini. Kisha baadaye, Mimi hununua vazi hilo na kulipeleka nyumbani.

Ndiyo, ninapenda kuendesha baiskeli. Nilianza kuendesha baiskeli pale nilipo kuwa mtoto mdogo. Basi hata kwa sasa, kila mara kwa mara mimi huendesha baiskeli. Kuendesha kule baiskeli huimarisha afya mwili wangu na pia ni njia maalum ya kujiburudisha.

Nimewahi kutenda vitendo vingi vya wema. Mara nyingi ninapokutana na mtu njiani na anahitaji msaada, basi mimi hutoa msaada huo. Ninakumbuka, ninakoishi, kuna wengi wanaoishi katika maisha ya uchochole, basi wanahitaji mtu mwenye roho safi kuwasaidia. Mimi huwa sisiti kufanya hivyo.

Chakula ninacho kipenda kula jioni. Wakati wa jioni, mimi hupenda kunywa chai ya mkandaa, pamoja na maandazi, au na kitumbua. Nijambo ambalo nilionza toka jadi, hivyo basi, nijambo linalo leta furaha nyingi sana moyoni mwangu.

Ndiyo, mimi hufuata matukio ya kimataifa. Haswa, mimi hufuatilia sana matukio za kisiasa. Nini yafanyika marekani, nini kimetokea kule ufaransa na nchi nyingi za ulimwenguni. Vile vile, mimi hufuatilia sana mahusiano za watu maarufu. Nani kapata jiko, nani kaachwa.

Jinsi ni navyo shugulikia kazi za dharura. Kazi za dharura zinapotokea ni nafahamu fika ya kwamba zinastahili kupewa mstari wa mbele au kipaumbele. Pali basi mimi husitisha kila shuguli na kushugulikia zile kazi za dharura.

Mimi huenda maktaba mara mbili kwa wiki. Maktaba ni mahali pa kujisomea kwa sababu ya utulivu wake. Vile vile katika maktaba mtu huweza kufanya utafiti katika kila jambo. Hivyo hivyo, mimi huenda maktaba ni kufanya utafiti na pia kujisomea.

Mimi hufanya nini wakati wa mapumziko kazini? Wakati wa mapumziko kazini, mimi hujumuika na kutangamana na wafanyi kazi wenzangu. Hivyo basi kwa kupitia hayo, ninaweza nikaboresha husiano zangu na wafanyikazi wenzangu.

Kazi ya ushirikiano na wengine ni nafahamu kufika kuwa ni kazi unaotaka mtu kuwa na uvumilivu mana ni kazi ya nao kuja na changamoto chungunzima. Hivyo basi kwa vile kila mtu anaweledi tofauti na maarifa tofauti, basi ni vyema kupatia kila mtu nafasi ya kutenda yale ambao yeye anauzoefu na ueledi wakutenda.

Ndiyo, ninapenda kula popcorn. Popcorn huwa ni bei rahisi na pia huwa ni chakula kizuri saaana haswa wakati mtu anapotazama filamu. Basi pale ninapotazama filamu au ninapotazama runinga na binti yangu, sisi huwa tunapenda kula sana popcorn.

Huwa mimi silei nywele. Mimi hupenda kunyoa nywele na kuwa safi zaidi. Hii inatokana na ukweli ya kwamba, mimi ninafanya kazi katika afisi na utaratibu wetu ni kuwa mtu sharti anyoe nywele na awe msafi zaidi.

Mambo ambao mimi hupea kipa umbele kazini kwa mawasiliano haswa ni mambo za kidharura. Mambo haya hutakiwa kujulishwa wakuu wangu kwa haraka na kwa upesi ufao. Vile vile panapo tokea kuwa kuna maelekezo ninastaili kutoa kwa ufanyikazi ilikuwawezesha kutimiza wajibu wao basi mawasiliano hayo uwa ninaipa kipa umbele.

Muda ambao huwa ninapata kukaa na kujumuika na familia yangu basi maranyingi mimi hutazama runinga pamoja nao. Wakati huo vile vile huwa ninavichekesho tele ili kuwafurahisha na kuwafanya wahisi kuwa ninawapenda sana.

Mafunzo ambao umenisaidia sana kazini ni mafunzo ya tarakilishi. Nimeaminiaya kwamba mimi nina uwezo mkubwa sana ya kutumia tarakilishi. Nimetumia uwezo huu kuweza kuandaa ripoti na stakabadhi mbalimbali ambao unasaidia kazini kuimarisha kazi na utenda kazi.

Mji wangu wa kuzaliwa. Mimi nimezaliwa katika mji wa kisumu kule nyanza Kenya. Kisumu ni mahali ambapo panapendeza sana. Kwani kuna ziwa Victoria na watu huenda pale kuogelea. Mimi vile vile huenda pale kuwagelea. Wakati mwingine, mimi hutembea tu nikitazama na kufuraia mji ule. Kisumu ni mji ambao umejengwa na yanamijengo kadha wakadha wa kuvutia. Vile vile watalii huzuru kisumu ili kujifurahisha nafsi.

Kila palipo na watu lazima kutokee kuna tatizo. Basi panapotokea tatizo au matatizo kazini, mimi hujaribu kutumia busara kwa kila jambo. Ninapo tazama kuwa kuna waliokosana, basi hapo mimi huleta upatanishi na hatimaye nikaleta amani kazini mle.

Ili kuweza kujitunza vyema, mimi huhakikisha kwamba nimekula vyakula ambavyo vinaleta virutubishi katika mwili wangu. Cha pili mimi huoga kila mara kwa mara na mwishoe mimi hupenda kufanya mazoezi. Hivyo basi mwili yangu imeimarika na huwa nimeweza kuepuka marathi kadhaa wa kadhaa.

Malengo zangu kwa kazi yangu. Mimi ni mtu ambaye ninatajriba kuu kwa kutumia tarakilishi. Basi mojawapo wa malengo zangu ni kuhakikisha kwamba nimefanya kila jambo kuhakikisha nimetimiza upeo wa juu zaidi katika kazi yangu. Mimi hujifunza kila jambo ambalo ni la kiteknolojia ili kuhakikisha kwamba nimetimiza upeo wa juu katika nyanja hili.

Ndiyo, mimi nimewai kufuga wanyama wa nyumbani. Kwa mfano, nimewai kufuga ngombe, kondao na hata mbuzi. Wanyama hawa, hunisaidia kupata riziki yangu ya kila siku. Kwa mfano, kwa kupitia ngombe wangu, mimi hupata maziwa, mimi hupata ngozi, na mimi ninapouza maziwa, basi mimi hupata hela za matumizi nyumbani.

Ndiyo, mimi ninapenda kusikiliza redio. Redio ni chombo cha habari. Kila kiumbe anastahili kujua ni nini kinafanyika kitaifa na hata kimataifa. Hivyo basi, chombo hichi kinafaa zaidi na zaidi.

Mimi huwa nakipawa cha kutoa hotuba mbele halaiki. Mimi huwalikwa kutoa hotuba katika mikutano na sherehe mbali mbali. Ninapo alikwa basi mimi huelimisha, hutahadharisha na pia mimi hufunza.

Nimewai kusafiri upande wa pwani wa Kenya. Upande wa pwani hujulikana kwa maziwa makuu. Wengi, hutembelea kule wakiwa watalii ili kujiburudisha. Basi nilipo tembelea kule pwani, nilifurahia sana maji ya chumvi na hata kuona watalii ambao walitoka nchi mbali mbali za ulimwengu.

Mpangilio wangu wa kazi huanzia jumatatu. Basi mimi huanza kupanga kazi pale jumatatu na mpangilio huo hujumuisha wiki mzima. Wiki kinapokamilika, basi mimi huketi chini na kutazama jinzi utaratibu wangu ulivyoenda.

Ninatumia kompyuta yangu haswa kwa kufanya utafiti. Basi nimeamini ya kwamba kuna mambo mengi na maswala mengi yanayohitaji kufanyiwa utafiti. Basi nimefanya utafiti nyingi kwa sasa kwa kutumia kompyuta yangu na basi nimezidi kuelimika zaidi na zaidi.

Ndiyo, mimi ni mtu wa ubunifu. Kila jambo ninapo kifanya, ama kila kazi ambalo ninalitimiza, ninahakikisha ya kwamba ni jambo ambalo ni la kipekee. Ili kutimiza hayo basi, inanipasa niwe mbunifu zaidi.

Aha, kila jioni kabla ya kulala, mimi huenda katika chumba cha kulala cha binti yangu na kisha kumsomea hadithi tamu sana. Hadithi huo humfanya mwanangu kulala na kupata usingizi mwororo na kisha kuamka mapema akiwa amechangamka sana.

Mimi kama mtoto kijana wa kiume, ninapenda sana kuvaa suruali. Basi ninapenda suruali linapo pigwa pasi nakuoneka na kupendeza zaidi. Vile vile, mimi hupenda suruali ya rangi nyeope, nyekundu na hata nyeusi.

Mimi upendelea kunyawa. Kwa kunyoa kule, mimi hunyoa safi sana. Kichwa kikawa kinanga kama upanga. Basi, mimi kama msomi. Ninapoenda kazi ni lazima kichwa kiwe kisafi, kiwe kimenga na inanipasa basi kunyoa.

Ili kuweka afya nzuri, mimi hupata lishe bora. Basi pia, mimi hupata usingizi mwororo. Na vile vile, mimi huhakikisha kwamba kila wakati ninafanya mazoezi na mazoezi hayo basi yanazidi kuimarisha afya yangu.

Ninapopata fursa ya kufanya kazi na timu ya mbali, mwanzo mimi hutaka kujua timu hili ni timu gani na wana uwezo gani na basi ni nini ninaweza kujifunza kutoka kwao na ni nini wataweza kujifunza kutoka kwangu basi ninatoa ushirikiano ambao unatakikana.

Sifa muhimu kwa kiongozi mzuri. Kwangu mimi ninaamini ya kwamba kiongozi mzuri lazima awe na upendo. Upendo, basi hujumuisha kila jambo. Unapompenda mtu hutamdharau na utataka kumsaidia anapohitaji usaidizi wako. Basi ni vyema viongozi kuwa na upendo na heshima kwa wale ambao wako chini yao.

Shughuli yangu ya kupendezwa. Basi mimi hufurahia sana ninapo toa ushauri nasaha. Mimi kama mtu ambaye amesomea kazi ya kutoa ushauri, basi hunipendeza sana ninapo mwona mtu anapo badilika na kuwa mtu mzuri baada ya kupokea ushauri kutoka kwangu.

Mazingira ya kazi ni naupendelea sana. Mimi upendelea mazingira ya kazi uwe na utulivu, amani na upendo. Kwani mazingira hayo, uchangia sana kutoa huduma na hata bidhaa ambazo zinawafuraisha wateja.

Ndio, ninapenda hadithi za ajabu. Hadithi hizi hunichangamsha na kunielimisha. Vile vile hadithi hizo hunifanya kujiuliza maswali mengi. Na hivyo basi kunifungua akili na kuniburudisha.

Mimi hupenda zaidi nyama ya kuku. Nyama ya kuku ni nyama nye upe. Nyama nye upe huwa haina athari kubwa kwa mwili. Lakini unapokula nyama nye kundu basi unathirika sana kiafia. Hivyo basi, mimi hupenda nyama ya kuku.

Ninapohitaji mapumziko kabambe, mimi huzuru mbuga za wanyama. Mbuga za wanyama hupatikana kila aina ya wanyama. Basi ninapoenda pale, mimi huwalisha wanyama wale, kuwatazama na kufurahia Basi mimi hupata mapumziko kabambe na mapumziko ya kuridhisha.

Huwa sipendi chakula chaharaka. Nataka chakula ambacho ni nakula kwa utaratibu. Utaratibu huo huwezesha utumbo wangu kutafuna chakula vyema na hivyo basi na weza nikalimeza vyema na likatumika vizuri katika mwili wangu.

Ndiyo, mimi ununua vitu kwa kutumia simu. Ninapotumia simu kununua vitu, basi inanisaidia zaidi maana sitalazimika kubeba kifurushi za fedha ambazo huenda nikanyang'anywa barabarani.

Mimi hutumia muda wa likizo kukaa nyumbani na kutenda mambo yanayoweza kuimarisha na kuleta amani na ushikamano katika familia yangu. Wakati huo, huwa kwangu ni wakati wa kujenga yaliobomoka.

Ninalolipenda zaidi katika mtaa wangu. Mtaa wangu una upendo, ushirikiano na utangamano wa hali ya juu. Jambo hilo, ni jambo la kujivunia sana. Hivyo basi, mimi hupenda mtaa wangu.

Hewa ninao upenda. Mimi upenda hewa safi, mahali palipo na upepo muororo na mahali pasipokuwa na kelele na vurugyu. Basi ninapokuwa mahali penye utulivu akili yangu utulia.

Kila mwezi unapoanza, basi mimi huchukua tarakilishi langu na kuweka mpangilio wa mwezi huo. Mimi hupanga kila kitu kwenye tarakilishi, kile ningependa kutimiza na kile ambacho ningependa kuepukana nacho.

Ninapenda kula ugali. Ugali ni chakula ambacho kinaleta natija katika mwili wa binadamu. Na vile vile ugali ni chakula ambacho ni rahisi kupatikana. Bei yake vile vile ni nafuhu na hivyo wengi wanaweza kujimudu.

Mimi hupenda kusoma gazeti. Kila asubuhi ni napoamka, basi mimi hununua jarida na kulisoma. Gazeti hilo huniwezesha kufahamu kinachoendelea nchini na hata nje ya nchi. Na vile vile ni habari za kuaminika zaidi.

Ndiyo, ninapenda asali ajabu. Mimi hula asali hivyo hivyo, na wakati mwingine ninapaka asali kwenye mkate. Asali inapopakwa kwenye mkate, mkate huo huwa ni tamu zaidi.

Ninapoanza kazi, mwanzo mimi ufanya mpangilio. Mpangilio huo unisaidia kujua ni nini nitafanya mwanzo na nini nitakimalizia. Vile vile mpangilio huo uniwezesha kujua ni vifaa vipi nitatumia.

Ninafanya nini kushirikiana na timu? Basi katika ushirikiano, mimi huwakikisha kwamba nimeheshimu uwezo wa kila mtu. Na vile vile, ninahakikisha kwa mba ninapenda kila mtu katika timu.

Nimependa utamaduni wa shirika langu. Shirika langu li na utamaduni wa upendo na ushirikiano. Basi mambo haya mawili, humfanya mtu kuhisi nyumbani. Hivyo basi, nalipenda shirika langu.

Kwa mtu yeyote anayeanza kazi ni vyema kufahamu ya kwamba kila kazi lina changamoto zake na basi utakumbana na changamoto kadhaa wakadhaa. Basi hayo yasikutie shaka yakabili kwa upendo na kwa amani.